Naam, napenda kula popcorn. Popcorn ni chakula ambayo mtu anakula akiwa ametulia, akiwa amestare, akiwa natizama filamu, akiwa napumzika. Nikitu mzuri sana na mimi uipenda sana popcorn kwa wingi. Sana sana weekendi na jipata nikiwa nakula popcorn.

Mimi utangeneza marafiki wapia kila siku marafiki wapia ni watu rahisi kuwajua mtu wambaye nakuwa rafiki wako ni mtu wambaye anaweza kukusaidia mbili wambaye nakuongelesha vizuri mtu wambaye anavutia kwa kuongea na hata kufanya kazi yake, mimi upende sana kutengeneza marafiki wapia siku bada ya nyingine.

Nasoma gazeti sana. Kila asubuhi, mimi utamani sana kuona mambo yali yoendelea ama ya naendelea nchini. Na sana sana gazeti huwa na mambo mengi sana kwa undani ya nayoelezwa na pia ya nasaidia sana katika kujua ninini kinaendelea nchini na kwa tika biyashara. Gazeti ni kitu ya muhimu sana na ambaye haijapitwa na wakati. Kila siku kia na taarifa mpya taarifa ambayo ni sahihi Kwa hivyo mimi ni msomaji wa gazeti napenda sana kuisoma gazeti Kila siku.

Kusimuliwa hadithi, nilikuwa napenda sana kusimuliwa hadithi na nyanyangu. Hadithi ilikuwa kitu yangu ya maana sana na nilikuwa naipenda sana. Nilikuwa naona kama ni vitu za kikweli ambazo zinaendelea. Wakati wa jioni tulikuwa tunapatana kuwa pale kwa nyumba yake, watoto wengi, tunakaa pale, karibu na moto, tukipatiwa hadithi za kale, hadithi za kutungwa na nyanyangu na tulikuwa tunafurahia sana. Hadi wa leo, ninakumbu kumbu nzuri sana na hua na mkumbuka sana kwa sababu ya mambo kama haya mazuri ambayo alikuwa natufanyia kupitia kwa hadithi, kutupatia mda mzuri kila jioni.

Mambo yangu ya jioni huanzia saa kuminambili jioni ninapo maaliza kazi za siku naelekea kwangu mara moja na kupiga maji kwanza kutafuta usafi na ingia kwenye bafu naoga natulia pale kutazama televisheni tarifa za saa moja jioni Nikimaliza natafuta kinywaji changu pale kwa nyumba tu Natulia pale na ikisikiza mziki na badaye natafuta chakula cha jioni alafu ikifika hapo saa tatu usiku mimi uanza kulala.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona mwisho wa jambo ambalo nina alianza. Napofanya jambo alafu likafaulu huwa linatia moyo sana. Nanipa motisha kuendelea kufanya kazi kwa sababu ni mimi ni mtu ambaye nataka sana matokeo mazuri. Natamani kuona kazi ambacho ninacho kifanya kikiendelea na kukamilika vizuri ama kufaulu. Jambo la pili ni pesa. Tuanjua kwamba kila mtu anafanya kazi ili apate pesa ya kumisaidia kujikimu kwa maisha, kulipa bill zake na kweza kujiendeleza.

Nam, kwa sasa niko harakati ya kuanzisha biyashara ya kuuza majisafi. Niko, katika harakati, nime lipaduka ama eneo la biyashara tayari, nishananua vyombo ambazo zinafaa kutumika katika usafishaji wa maji, na mungu akitu jalia vizuri, kabla muwezi huu uishe, ndakuanme kamilisha mambo ya kujitarisha ili kufunguwa ya biyashara muwezi ujaamu.

Mchezo wa ubawa ama body, mchezo wa ubodi sija pata kuijua kwa mdamrefu, nimeisikia tu, sija pata kuchangia katika kuucheza mchezo huo. Lakini kipata na fasi, nitafuraiya sana kushiriki ama kujifunza kujua kuucheza kwa sababu unakani mchezo ambao unasaidia. Kutengeneza ubongo ama kufikiria.

Naam, nimenunua tiketi za Tukio kadhaa, wakati wa michezo ya mashindano ya nchi za Afrika katika mpira wa miguu, nimenunua tiketi mara kadhaa katika nyanja mbalimbali hapa nchini, ilikuenda kushiriki ama kushuhudia timubhizo zikicheza mpira. Pia nimenunua tiketi za Tukio za waimbaji kuenda kuoana waimbaji wa kiimba, kwenye vilabu, kwa viwanja, kuburudisha watu Pia nimenunua tiketi za vipindi vya vichekesho Kwa mfano kuna tiketi nimenunua mara kadhaa ya vipindi vya vichekesho vya Churchill Show.

Uchovu, kazi ni nayoifanya ni kazi ambayo ni ngumu kidogo kwa sababu watu wengi ufurika pale siku baada ya siku. Unapata kwa mba saa zingine huwa unalemewa kwa sababu watu wanukuwa wengi zaidi. Unapata kwamba umefanya kwa masaa ma refu na lazima uwahudumia wote.

Hapana sija wai kufanya yoga ila nimetazama vipindi kadhaa kwenye runinga vya yoga lakini mimi mwenyewe bado sija pata nafasi ya kushiriki kufanya yoga na sija pata sija tamani kwa sababu unaona kama ni kitu ngumu ama kitu ambacho hakisaidii.

Mahusiano mazuri sana. Wazee wangu ni watu wazuri ambao wananipa mawaidha. Sasa mimi hujipata ni kiwaheshimu sana kwa sababu ya mawaidha yao. Wananielekeza, wananisaidia katika maisha, wananiombea, wananibariki. Nina mahusia na mazuri sana na wao. Na mara kwa mara ni wakati ambapo siyuko karibu na nyumbani. Mimi huwapigia simu ili kuwajulia hali na kuhakikisha kwamba wamesikia sauti yangu. Mimi pia nimesikia sauti yao.

Kati ya masaa nane ama masaa sita. Masaa nane ndio mzuri kwa sababu unapumzika kabisa. Lakini wakati nina mambo mengi ya kufanya nahakikisha kwamba ninalala masaa sita. Chini ya hapo, sijawai lala chini ya masaa tano kwa sababu najua siku ifwatayo. Nitaamka na uchuvu mwingi na nitakuwa na siku ngumu sana siku ifwatayo.

Mimi nataka sana nitembee nchi ya Izraeli kwa sababu nimesikia mambo mengi mazuri kuhusu nchi hiyo mambo kama ya kilimo nimesikia kwamba huko ni jagwa Lakini wanafanya kilimo kabisa chakula kinapatika na huko na pia nimesikia kuhusu ujasiri wa jeshilao Napenda sana kutembelea nchi hiyo niende nijionee ama nione mambo ambayo wanafanya hili kujikimu sana sana katika kilimo na nijue mambo mengi kuhusu ujasiri wao wakijeshi.

Naam, nimeweka picha kadhaa mtandaoni sana sana Facebook, nimeweka pale picha kadhaa kwa sababu nina akaunti huko Mara kwa mara mimi hupenda kuweka kwenye WhatsApp picha kadhaa so sasa mimi ni mtu wa kuweka picha mtandaoni.

Timu ninayoipenda sana ni timu ya Asenali. Timu ambayo kwa sasa inangoza katika ligi la uingereza mpira wa miguu. Ni timu ambayo nimekuwa nikishabikia kwa muda mrefu, tangu utotoni, tangu mwaka wa elfu mbili na nne. Nimekuwa shabiki wa timu hiyo sana, Nimekuwa nikijua wachezaji, kadhaa wakadha, ambao wamekuja na wakacheza, na wakafuzu, na wakahitimu wengine, na wengine wakaenda kwa timu zingine. Kwa sasa napenda sana wachezaji wa timu hio kwa sababu wanaiyeka timu hio kiwango cha juu kabisa. Mchezaji kama Saka, mchezaji kama Rice, mchezaji kama Ben white, mchezaji kama Odgard, ni watu ambao wanainuwa timu hio sana.

Kwa upole, ucheshi na heshima, mimi hupenda sana wateja wangu kwa sababu wao ndio wananisaidia. Nihisi kwa sababu yao ndio niko kazini. Huwa nawasalimia kwa ucheshi sana, nawasalimia kwa heshima, nawaongelesha kwa nidhamu sana, na wapokea kwa nidhamu kabisa, kwa sababu hao ndio wamenieka kazini pale, na kwa sababu yao ndiposa ninalipwa.

Kuna wakati inapendelea mahali pa kimya na kuna wakati inapendelea mahali pa kelele. Wakati ambapo nina mambo yangu ya nisumbua na tamani sana kuwa maali patulivwa. Pali ya mbapo naweza kukaa ni kifikiria mambo yangu na kuweza kuenyoshe mambo yangu kuweka mawazo yangu pa moja. Lakini wakati mwingine ambapo nataka kumbrudika, wakati ambapo nataka kupatia mwili pole na natafta mahali pabrudani, mahali penyekelele.

Kusoma vitabu, mimi ni mtu ambaye napenda kusoma vitabu Napenda kujua natharia za waandishi kadha Napenda kusoma mawazo yao Napenda pia kufuatilia hadithi za kutunga na za kweli na kutafuta habari muhimu katika maswala kadhaa ambayo yameweza kuandikwa na watu kadhaa wenye umaarufu katika uandishi.

Mimi ni mtu ambaye natembea kwa sababu kutoka mahali napoishi nyumbani kwangu hadi kazini ni mahali karibu sana kwa hivo huwa natembea kila asubui na kurudi pia huwa natembea kwa sababu haina haja ya kulipa nauli kusafiri kwa gari ama kusafiri kwa piki piki ilhali ninaishi tu hapa karibu.

Ufuo wa bahari, napenda sana kusafiri kwenye ama kutembea katika ufuo wa bahari, kujivinjari, kupumzika, kutazama mambo ambayo yako kule kwenye bahari, kuangalia watu wakiogelea, kuangalia watu wakiuza mambo yao.

Napenda kutulia kwenye kivuli wakati wa juakali na ninapotaka kutokea ama kutembea kufanya jambo lolote kwenye juakali. Mimi upenda kutembea na mwamvuli mkononi ili kujikinga na kuzuia kupatwa na juakali. Napenda pia kunywa maji baridi ili kueza kupunguza joto mwilini.

Somo la historia. Kupitia somo la historia nilipata kujua mengi kuhusu nchi yetu ya Afrika, nchi za Afrika, nchi yetu ya Kenya na mambo mengi yaliofanyika wakati wa ukoloni pata pia kujua kuhusu rais wa kwanza wa nchi za Afrika pata pia kujua kazi ya walizozifanya marais hao, wapigania uhuru, wanaharakati Nimejufunza mengi sana kupitia somo la historia.

Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda chakula kizuri Mara kwa mara natafuta chakula ambacho kinapendeza na kinacho onja vizuri chakula kitamu Sasa hiyo ndiyo jambo ambalo linanifanya niwe natamani kuonja vyakula aina kadhaa nipate ile ambacho kinanirijidhisha.

Na tumia mitandao kadhaa ya kijami kupata ujumbe, kupata habari na kuweza pia kujifunza. Kwa sababu teknolojia imekuja na mambo mazuri na kupitia mitandao ya kijamii ndiposa tunapata habari ama tunapata mambo mageni mapya kupitia mitandao ya kijamii.

Kazi ya ushirikiano inafanya mambo yawe raisi sana. Kwa mfano, tunaweza kaa pamoja na kueka mawazo yetu pamoja, kufikiria pamoja, kujadiliana mambo yanayo husu kazi. Na mwisho ya tunapata kuweka mawazo yetu pamoja na kupata suluhu ya maana zaidi na ya kudumu na ya kwele.

Napenda ubunifu. Mimi ni mtu mbunifu. Nikiona jambo, linaitaji ubunifu huwa nafikiria sana. Natumia mda mrefu sana kufikiria ili kwa kuhakikisha kwamba jambo hilo. Limepata ubunifu fulani na kueza kutatuliwa. Ni jambo ambalo mimi hufikiria sana na napenda kubuni mambo ya kusaidia kulete majibu ama suluhisho. Wakati mambo ya nahitaji kusuluhishwa.

Napenda mboga ya kienyeji aina ya managu. Ni mboga tamu sana, iliyo na ladha, iliyona kaukali kidogo kwa umbali na inapendeza sana. Ni mboga ambayo unaweza kula na chakula ingine yoyote. Unaweza kula kwa ugali, unaweza kula kwa wali, unaweza kula kwa githeri. Unaweza ukala kwa chapati, ni mboga ambayo inaingiana na vyakula vyote. Na ni tamu yenye madini na kuongeza damu mwilini.

Naam, mimi ni mtu mpiga picha. Napenda sana kupiga picha, manthari mazuri, matukio mazuri. Mimi hujipata mara kwa mara nikichukua video ama picha, video ama picha. Masaa ambayo na kukua kwenye manthari mazuri ama wakati kuna tukio la maana ambalo nitaitaji kuikumbuka ama kuieka kama kumbukumbu la baadaye.

Nalala kwa wakati, nakula vizuri, napiga mazoezi, najiepusha na mafikra ambayo yananimiza, najieka huru kabisa, nahakikisha kwamba nimeongea na marafiki, nimepiga hatua katika maisha haswa kwa biashara, ili nipate kupunguza mawazo ya kunisumbua na kuniwezesha, kusumbuka kima.

Nafanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki ni jumanne alhamisi na ijumaa lakini kila asubuhi mimi hukimbia asubuhi saa kumi na mbili hadi saa moja napiga zoezi na kukimbia mpaka sehemu fulani kilomita tano alafu narudi naoga na kuenda kazini lakini masaa ya zoezi ile zoezi kabisa ya kufanya maviungo vya mwili kukusaidika Naanza saa kumi na mbili jioni hadi saa moja jioni kila siku ya jumanne siku ya alhamisi na siku ya ijumaa.

Mimi husherekea siku ya kuzaliwa kwa kukata keki, kuita marafiki pamoja, kutengeneza vinywaji, kufrahia pamoja, kucheza, kutembea sehemu nzuri yenye manthari ya maana na pia kuomba. Kwa sababu siku ya kuzaliwa ni siku ya maana sana kwa maisha yangu na kila mwaka nahakikisha kwamba naikumbuka kwa njia ya kipekee.

Wikendi mara nyingi mimi hutembea kuenda nyumbani nasafiri kutoka mjii huu hadi kule mashinani nyumbani ili kuenda kuona mifugo, kuenda kuona watu wangu na kuenda kupumzika kwa wikendi. Mara nyingi narudi jumapili ama ijumatatu lakini sana sana mimi hurudi ijumapili nipate mda mzuri wa kupumzika ijumapili jioni ili nipate nguvu ya kuweza kuraukia kazi ijumatatu asubuhi.

Mimi mhusherekea mwaka mpya kanisani siku ya tarehe thelathini na moja disemba ya kila mwaka. Mimi huenda kanisani na kusherekea kujiunga na wakristo ya wenzangu pale kanisani. Tunasoma biblia, tunaomba, tuna msifu mungu na tuna mshukuru kwa kutulinda mwaka mzima siku miatatu sitini na tano. Na sasa tukokaribu kuanza mwaka ama kuanza mwaka mwingine mpya na ni muhimu kumshukuru mungu Kwa hivyo mimi hupenda kutumia muda wa siku hiyo kanisa.

Uzoefu wa kazi umenifunza sana kujipanga ama kuwa na mpangilio wa siku. Nikia muka asubuhi niko na ratiba, niko na mambo ambayo nafaa kufanya. Kazi umenifunza kwa mba, unafaa kwanza kazi hii, unafuata na hii, unafuata na hii, yani kuwa na mpangilio wa siku. Kazi imenifunza kuwa na uzoefu wa ina hii.